Thank you so much. Kujianda kwa mkutano, huwa nafanya mambo katha ili niwe tayari kikamilifu. Kwanza, napitia agenda ya mkutano mapema ili nielewe mada zinazojadiliwa kuna kuna nafasi yangu katika mkutano huo. Halafu hukusanya taarifa au nyaraka muhimu kama ripoti, takwimu au kumbukumbu za mkutano uliopita. Pia huandika pointi muhimu au maswali nitakayoulizwa ili nisisahau wakati wa mkutano. Napanga muda wangu vizuri nafika mapema na kuhakikisha niko tayari kisaikolojia na kimwili ili niweze kushiriki kikamilifu kwa kifupi kujiandaa kunanisaidia kuwa makini mwenye kujiamini na mchango wangu uwe wa maana.

Asante sana kwa hilo swali na jistawisha vipi wakati walikizo. Wakati wa likizo kama kwanza naenda nyumbani nawasalimia wazazi wangu nasalimia wenzangu nasalimia hata wanakijiji wenzangu. Naongea na wao nawasalimia na tunakua na muda wetu wa kuongea. Kucheka pamoja, kufanya burudani pamoja na kukula pamoja. Kujistawisha, mimi kujistawisha wakati wa likizo ama holiday, nikienda nyumbani nafanya research, nasoma vitabu, pia ninapenda kutembea, natembea, najua dunia, natembea pia nafika kwa diwani, nafika mombasa, huko najua, najua places ambazo zijawahi jua sijawahi enda. Napenda sana kutembea, napenda sana kufanya research utafiti, napenda sana kufanya hizo, nikiwa kwa likizo, na nikiwa wakati ambao ni wangu na hakuna kufanya kazi, asante sana.